Ndiyo, napenda kupiga picha, hasa za mandhari, marafiki na familia. Hufanya niweze kuhifadhi kumbukumbu nzuri, kuonyesha ubunifu wangu na kushiriki furaha na wengine. Kupiga picha pia, hunifundisha kuonaa uzuri uliopo katika vitu vidogo vya kila siku.